Na kifaa ambacho siwezikuishi bila cha ki teknolojia. Ni simu janja, hii ni kwa sababu kina nisaidia kuwasiliana kwa haraka na watu, kina nisaidia kupata tarifa na habari kwa muda wowote, kina nisaidia kujifunza mambo mapya, kina nisaidia pia kujipanga na pia kujiburudisha kwa mfano kwa kusoma, kwa muziki na kutazama video.

Naam napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu kubwa zaidi Napenda ushirikiano Napenda mazingira ya heshima Napenda nafasi ya kujifunza na kukua Napenda malengo yaliyowazi na yanayonipa mwelekeo wa kufanya kazi vizuri Napenda pia uwajibikaji.